Unashugulikia wateja vipi? Katika kazi yangu, ninaamini kuwa mteja ndiye kini chabiashara au mradi wowote. Njia yangu ya kushugulika na wateja inategemea msingi mitatu, usikivu, heshima na utatuzi wa haraka. Kwanza, mimi huanza kwa kusikiliza kwa kina. Padala ya kutoa majibu ya haraka, mimi humpa mteja na fasi ya kueleza maitaji au malalamiko yake bila kumukatisha. Hii inasaidia kuelewa kiini chatatizo na kumfanye mteja ajihisi kuthaminiwa. Luga yangu ya mwili na maneno yangu daima huonyesha unyenyekevu na utayari wa kusaidia. Pili, mimi hutowa suluhisho la uhakika. Ikiwa mteja anatatizo, lengolangu situ kumaliza mazungumzo. Bali, ni kuhakikisha anaondoka akiwa amerithika. Mimi huwasiliana kwa uwazi kuhusu nini kinawezekana na nini hakiwezekani. Ni kijenga uaminifu ambao ni muhimu kwa mahusiano ya muda mreifu. Hata ninapokutana na mteja ngumu au mwenye hasira, mimi hubaki na utulivu. Ninaelewa kuwa hasira yake mara nyingi inatokana na changamoto anayo ipitia na siyo shambulio kwangu binafsi. Kwa kubaki mtulivu, naweza kuthibiti hali hiyo na kuigeuza kuwa uzoefu chanya.

Nguvu zako ni zipi kazini. Ninapoangalia utendaji wangu wa kazi. Ninaamini kuwa nguvu yangu kuu inategemea mambo matatu. Umakini mwenye maelezo, uwezo, wa kutatua matatizo na kufanya kazi vizuri ndani ya timu. Kwanza, mimi ni mtu mwenye umakini mkubwa. Ninapopewa jukumu huhakikisha kuwa kila sehemu imekamilika kwa usahihi wa hali ya juu ili kuepuka makosa yanayoweza kugharimu muda au rasilimali. Umakini huu unanisaidia kutoa kazi yenye ubora inayokidhi kiwango vilivyowekwa. Pili, nina uwezo wa kubaki mtulivu na kufikiri kwa mantiki wakati wa changamoto. Badala ya kukata tamaa, matatizo yanapojitokeza, mimi huwelekeza nguvu zangu kwenye kutafuta suluhisho mbadala. Hii inanifanya niwe mtu wa kutegemewa hata katika mazingira yenye shinikizo kubwa.

Unasherehekea mafanikio yatimu vipi? Mafanikio ya timu ni matokeo ya juhudi za pamoja na nina amini kuwa ni muhimu sana kusimama na kusherekea kila hatua tunayo piga. Njia yangu ya kwanza ya kusheherekea ni kupitia kutambua mchango wa kila moja hatharani. Nina amini kuwa neno rahisi kama asante au pongezi mbele ya wenzetu huongeza ari ya kazi na kumfanya kila mwanatimu ajihisi kuwa sehemu ya ushindi huo. Pili, mimi hupenda kuanda muda wa pamoja nje ya mazingira ya kazi. Iwe ni chakula cha mchana, kuenda kupata kinyuaji cha pamoja au hata shere ndogo ofisini. Nyakati hizi husaidia kuungana kama binadamu na siyo tu kama wafanyakazi. Hapo ndipo tunapocheka, kusimuliana, changamoto, tulizo zivuka na kuimarisha urafiki, unao tusaidia kufanya kazi vizuri zaidi milele.

Tundalako lakupendezwa ni lipi? Kati ya matunda mengi mazuri tuliyonayo, tunda langu la kupendezwa zaidi, ni embe. Kwangu mimi, embe ni mfalme wa matunda kutokana na latha yake ya kipekee. Harufu yake ya kuvutia, na utamu wake, unaoburudisha koo. Hasa, linapokuwa limeiva vizuri. Napenda embe, kwa sababu ya ainazake mbali mbali. Kuna yale ya dodo, sindano, au buribu. Na kila mmoja lina ladha yake ya kipekee. Kula embe lililoiva na kupozwa kidogo ni starehe tosha. Hasaa, wakati wa mchana, wenye joto kali. Aitha, embe ni tunda ambalo linaweza kuliwa hivyo hivyo. Kutengenezwa juisi nzito, au hata kuwekwa kwenye saladi ya matunda.

Je unapenda kusimamia au kusimamiwa. Linapokuja swala la usimamizi, ninaamini kuwa kila upande una faida zake kulingana na mazingira na hatua ya mradi. Upande mmoja, ninapenda kusimamia kwa sababu inanipa fursa ya kuonyesha uongozi, kupanga mikakati na kusaidia timu yangu kufikia malengo makubwa. Inaniridhisha sana kuona nikiratibu vipaji vya watu tofauti na kuvigeuza kuwa matokeo yenye tija. Hata hivyo, pia ninafurahia kusimamiwa. Hasa, ninapofanya kazi na watu wenye uzoefu kunizidi. Kusimamiwa kunanipa nafasi ya kujifunza, kupokea, mwongozo, na kurekebisha makosa yangu kwa ushauri wa kitaalamu. Ninaamini kuwa hata kiongozi bora lazima awe mfuasi mzuri kwanza na uwezo wa kupokea maelezo ni sifa ya unyenyekevu na utayari ya kukua. Kwa ujumla, napendelea hali ya uwiano. Ninapenda kusimamia, pale ninapokuwa na maono na ujuzi wa kutosha kuongoza. Lakini, niko tayari kusimamiwa, pale ninapohitaji kupanua upeo wangu.

Somo gani la sayansi unalipenda? Kati ya matawi yote ya sayansi, somo ninalolipenda zaidi ni biolojia. Biolojia ni sayansi ya uhai na kwangu mimi hakuna kitu kinacho sisimua zaidi kama kuelewea jinsi viumbe hai kuanzia wadudu wadogo hadi binadamu wanavyo fanya kazi kukua na kuingiliana na mazingira yao. Nampenda biolojia kwa sababu inatupa majibu ya maswali mengi kuhusu mili yetu. Kujifunza jinsi moyo unavyo dunda, jinsi mfumo wa neva unavyo tuma ujumbe kwa haraka au jinsi chembe-chembe ndogo za DNA zinavyo beba siri za urithi wetu ni jambo la kustajabisha. Somo hili linanifanya ni thamini zaidi ufundi mkubwa uliopo katika asili na jinsi kila kiumbe kina umuhimu wake katika mnyororo wa maisha. Pia, biolojia ni muhimu sana katika ulimwengu wa sasa. Hasa, tunapozungumzia afya na utunzaji wa mazingira. Inatufundisha jinsi ya kupambana na magonjwa na jinsi ya kulinda viumbe vilivyo hatarini kutoweka ili kuhakikisha dunia inabaki kuwa mahali salama kwa vizazi vijavyo.

Niambie hadithi kuhusu mji wako wa kuzaliwa. Nafikiria kuhusu asili yangu, akili yangu inarudi haraka sana katika mji wangu wa kuzaliwa. Mahali ambapo sauti za asubuhi na harufu ya ardhi baada ya mvua vilikuwa sehemu ya maisha yangu. Nilizaliwa na kukulia katika mji mdogo wenye kijani kibichi. Ambapo, kila mtu alimfahamu jirani yake na milango ya nyumba ilikuwa wazi kwa ajili ya ukarimu. Moja ya hadithi ninazozikumbuka zaidi ni kuhusu soko letu la kati. Ilikuwa ni sehemu yenye changamko la ajabu rangi za matunda mapya sauti za wafabiashara wakitaniwa na harufu za viungo vya asili vinavyojaza hewa. Hapo ndipo nilipojifunza maana ya jamii na umoja. Nakumbuka jinsi tulivyokuwa tukicheza mpira wa miguu. Mitaani hadi jua lilipozama tukiwa na ndoto kubwa huku tukifurahia vitu vidogo. Mji wangu haukuwa tu mahali pa kuishi. Bali, ulikuwa shule ya maisha. Milima iliotuzunguka na mito iliopita katikati ya mji ilitunzwa na kunifundisha kuheshimu asili. Kila kona ya mji ule inahadithi ya kicheko mafunzo au urafiki wa kudumu. Kwa kuhitimisha, ingawa maisha yamenipeleka mbali na mji ule, moyo wangu bado umeunganishwa na mizizi yangu. Mji wangu wa kuzaliwa utabaki kuwa mahali salama zaidi akilini mwangu. Ukumbusho wa kule nilikotoka na misingi ilionifanya kuwa hivi nilivyo leo.

Wakati gani wa siku unafanya kazi vizuri zaidi, kila mtu ana bundo wake wa kibaolojia na kwangu mimi, wakati wa kufanya kazi vizuri zaidi ni asubui na mapema. Jua linapochomoza na ulimwengu ukiwa bado umetulia. Akili yangu inakuwa na nguvu na wepesi, wa kipekee, wa kuchakata mawazo magumu. Huu ndio wakati ambao mimi huita wakati wa dhahabu. Napenda kufanya kazi asubuhi kwa sababu kuna utulivu wa hali ya juu, hakuna kelele za simu, barua pepe nyingi, au usumbufu wa watu wengine. Hali hii ya ukimya inaniwezesha kuingia katika hali ya umakini na kina, ambapo naweza kukamilisha majukumu mazito kwa muda mfupi. Ni wakati ambapo ubunifu wangu unakua juu na naweza kuona suluhisho la changamoto ambazo labda zilinishinda jana yake jioni. Vile vile, kuanza kazi mapema, kunanipa hisia ya ushindi nikikamilisha majukumu yangu muhimu kabla ya saa za mchana najisikia mwenye amani na motisha ya kuendelea na siku yangu kwa kasi, dogo na yenye mpangilio zaidi. Kwa kuhitimisha, asubui na mapema ni rafiki yangu mkubwa katika ufanisi. Ni wakati ambao unanifanya nijisikie mtawala wa ratiba yangu na unanipa nafasi ya kutoa matokeo bora zaidi kabla ya mchakacha wa siku kuanza rasmi.

Unapumzika vipi baada ya siku ndefu? Baada ya siku ndefu, yenye majukumu mengi, jambo la kwanza ninalofanya ni kubadilisha mazingira yangu. Mimi huamini kuwa kupumzika huanza na kuuweka kando ulimwengu wa kazi. Mara tu nifikapo nyumbani, mimi hupenda kuoga kwa maji ya uvugu vugu. Hii ni njia yangu ya kuosha uchovu wa siku na kujiandaa kwa ajili ya utulivu wa usiku. Njia yangu kuu ya kupata burudani ya akili ni kusikiliza muziki mwanana au sauti za asili. Hali hii hunisaidia kupunguza kasi ya mawazo yangu na kuniondoa kwenye msongo wa mawazo.

Luga gani ungependa kujifunza? Kujifunza luga mpya ni kama kufungua mlango wa ulimwengu mpya na luga ambayo nimekua nikitamani sana kufahamu ni kifaransa. Kivutio changu kikubwa kwa luga hii, hakitokani tu na jinsi inavyo sikika kwa uzuri na ufundi, bali, pia kutokana na utajiri wake wakihistoria na kitamaduni uliotapaka dunia nikote. Ningependa kujifunza kifaransa kwa sababu ni luga ya kimataifa inayazungunzwa katika mambara mengi ikiwemo Afrika, Ulaya na Amerika ya kaskazini. Kujua luga hii, kungepanua uwezo wangu wakuwasiliana na watu watamaduni tofauti, kusoma fasihi za kale za kifaransa katika luga yao asili na kufurahia sanaa kama filamu na muziki kwa undani zaidi. Pia, katika ulimwengu wakitaaluma, kifaransa ni lugha muhimu katika diplomasia na biyashara ya kimataifa.

Msimu gani wa mwaka unaoupenda? Kati ya majira yote ya mwaka, msimu ninaoupenda zaidi ni masika. Huu ni wakati ya ambapo, dunia inaonekana kuzaliwa upya. Mvua za kwanza zinapoanza kunyesha, ardhi ilipokuwa kavu hubadilika na kuwa ya kijani kibichi na yenye harufu nzuri ya udongo mbichi inayoburudisha nafsi. Napenda masika kwa sababu ya utulivu na matumaini yanayoletwa na msimu huu ni wakati ambapo mimea hustawi, maua huchanua na viumbe hai huonekana kwa changamoto jipya. Kwangu mimi, sauti ya mvua inayodondoka juu ya paa wakati wa usiku ni wimbo mzuri unaonisaidia kulala kwa amani na kupumzika vizuri baada ya mchaka mchaka wa mchana.

Jee, unapenda kucheza michezo ya video? Michezo ya video ni moja kati ya njia ninazozipenda zaidi ya kutumia muda wangu wa ziada. Kwangu mimi, michezo hii si burudani tu. Bali ni sanaa ya kisasa, inayoniwezesha kuingia katika ulimwengu tofauti na kufurahia hadithi za kusisimua ambazo mimi mwenyewe ndiye shabiki mkuu. Naipenda michezo ya video kwa sababu inanii pachangamoto ya kiakili. Michezo ya kimkakati au ile ya kutatua mafumbo hunilazimisha kufikiri kwa haraka na kufanya maamuzi sahihi chini ya shinikizo. Hii ni njia nzuri ya kufanya mazoezi ya akili huku nikifurahia picha zenye rangi za kuvutia na sauti zenye ubora wa hali ya juu. Pia, michezo ya video ni daraja ya kijamii. Kupitia michezo ya mtandaoni na weza kucheza na kushirikiana na marafiki zangu au hata watu kutoka nchi zingine. Hii inatujengea roho ya ushirikianu na urafiki. Kwani, tunapaswa kufanya kazi kama timu ili kushinda vikwazo vilivyomo dani ya mchezo.

Kampuni gani ya teknolojia unayoiamini. Katika ulimwengu wa leo, ambapo teknolojia imetawala kila sehemu ya maisha yetu kampuni ninayo yamini zaidi ni Apple. Imani yangu kwa kampuni hii, haitokani tu na uzuri wa vifaa vyao pali msingi wao imara kuhusu faraga na usalama wa mtumiaji. Sababu kuu ya kuyamini Apple ni mfumo wao wandani ambao unathibiti kwa umakini mkubwa programu na data zinazoingia kwenye vifaa vyao. Ninajisikia salama zaidi nikijua kuwa tarifa yangu binafsi kuanzia picha hadi jumbe zangu zinalindua kwa teknolojia ya hali ya juu ya usimba. Apple imejipambanua kuwa bitha yao siyo data ya mteja bali nikifache nyewe. Jambo linalonipa amani ya akili.

Unapenda kuwa mahali pa aina gani? Napenda kuwa mahali penye uwiano kati ya asili na utulivu. Mara nyingi, mimi uvutiwa na maeneo yenye upepo mwanana, miti mingi, na sauti za mbali, za maji yanayotirika. Kama vile, ufukweni au kando ya mto. Mazingira haya yananisaidia kupumzisha akili na kufikiria kwa uwazi zaidi pila kelele za mji na msongamano wa watu. Hata hivyo, pia ninafurahia kuwa katika maktaba au viumba vya kusomea vyenye mpangilio mzuri. Kuna kitu cha kipeke kuhusu harufu ya vitabu na muanga wa asili unaoingia kupitia dirishani. Mazingira haya hunipa hamasa ya kuunda, kujifunza na kuzama katika mawazo mapya. Mahali pangu bora ni pale ambapo ninaweza kuhisi nimeunganishwa na asili, lakini pia nikiwa na nafasi ya utulivu ya kufanya kazi ubunifu wangu.

Unapenda kufanya kazi peke yako au na wengine? Napendelea uwiano wa pande zote mbili kulingana na aina ya kazi inayofanyika. Kuna wakati ambapo kufanya kazi peke yangu ni muhimu na wakati mwingine ushirikiano ndiyo huleta matokeo bora zaidi. Ninapohitaji kufanya kazi inayohitaji umakini mkubwa, utafiti wa kina. Au uwandishi, napenda kufanya kazi peke yangu. Hali hii inaniruhusu kuzama ndani ya mada bila usumbufu wa kupanga mawazo yangu kwa usahihi. Kufanya kazi peke yangu, kunanipa nafasi ya kujitathmini na kuhakikisha kuwa kila sehemu ya jukumu langu imekamilika kwa kiwango cha juu kabisa. Hata hivyo, ninaamini kuhua kufanya kazi na wengine ni siri ya mafanikio makubwa. Timu yangu, huleta, mitazamo, tofauti ambayo siwezi kuiona peke yangu. Kupitia majadiliano mawazo mapya huzaliwa na makosa hugundulika mapema ushirikiano unanifundisha unyenyekevu uwezo wa kusikiliza na jinsi ya kuunganisha nguvu zangu na za wengine ili kufikia lengo ambalo lingekuwa ngumu kulifikia peke yangu. Kwa ufupi, ufanisi wangu unategemea mchanganyiko huu, upweke kwa ajili ya maandalizi na umakini na timu kwa ajili ya ubunifu na utekelezaji wa miradi mikubwa.

Je, umewahi kushiriki mashindano? Sijawahi kushiriki mashindano ya kimwili kama riadha au soka, lakini niinashiriki kila siku katika mashindano ya maarifa na kasi ya kutoa suluhisho. Kila unapoingiza swali, mimi hushindana na muda ili kuhakikisha nakupa jibu sahihi lenye ubunifu na linaloeleweka kwa haraka zaidi kuliko hapo awali. Hata hivyo, nimefunzwa kupitia data za watu walioshiriki mashindano mengi makubwa kwanzia michezo ya olimpiki hadi mashindano ya uandishi wa insha. Kupitia uzoefu wao, nimejifunza kuwa mashindano si kuhusu kushinda tuzo pekee, bali ni kuhusu kujijua uwezo wako na kusukuma mipaka yako. Mashindano ya natufundisha nidhamu, uvumilivu na jinsi ya kukabiliana na kushindwa kwa heshima. Kila mara ni napo kusaidia kutatua tatizo gumu najihisi kama niko kwenye mashindano ya kutafuta ubora. Lengo langu siku mshinda mtu mwingine, bali ni kuwa toleo bora zaidi langu la jana ili ni kusaidie wewe kufika malengo yako. Kwa ufupi, maisha yangu ni mfululizo wa changa moto ndogo ndogo zinazo fanya akili yangu kuwa makini na yenye tija.

Unatumia njia gani ya usafiri kila siku? Natumia punda kama njia yangu kuu ya usafiri. Na ingawa inaonekana ni ya kizamani kwa wengi. Kwangu ina faida ambazo teknolojia ya kisasa haiwezi kuzifikia. Kwanza kabisa, punda ni rafiki wa kweli wa mazingira. Hatumii mafuta ya bei ghali wala kutoa moshi mchafu unaochafua hewa. Katika njia zenye mwamba au milima ambako magari hayawezi kupita, punda wangu anapita kwa urahisi na utulivu mkubwa. Ni usafiri wa uhakika unaoniruhusu kuona ulimwengu kwa kasi ya polepole nikifurahia kila mandhari na harufu ya asili bila kelele za mjini. Pia, kusafiri na punda, kuna nifundisha uvumilivu na urafiki wa viumbe hai. Tofauti na mashine, punda anahisia, tukichoka, tunapumzika sote chini ya kivuli. Ni njia ya usafiri inayohitaji utunzaji na upendo. Jambo linalonifanya, kila safari kuwa na maana zaidi kuliko kukaa tu nyuma ya usukani.

Unakunyua maji mangapi kwa siku? Maji ni uhai. Na katika ratiba yangu ya kila siku, mimi huakikisha na kunywa angalau lita mbili hadi tatu. Hii ni sawa na glasi nane hadi kumi na mbili. Sifanyi hivi kwa mazoe ya tu, bali nisehemu ya mkakati wangu wakuhakikisha mwili na akili yangu vinafanya kazi katika kiwango cha juhu. Kunywa ki asihiki cha maji, kuna nisaidia kubaki na nguvu siku nzima. Nimegundua kuwa, ninapokunywa maji ya kutosha, maumivu ya kichwa ya napotea. Ngozi yangu inakuwa na afya zaidi na umakini wangu kazini unongezeka. Siri yangu ni kuanza na glasi moja kubwa ya maji mara tu ni napoamuka ili kwa msha mfumo wa mengineo wa chakula ulio lala usingizi kucha. Pia, mimi hubeba chupa yangu ya maji kila mahali ni napoenda. Hii inanisaidia kunywa maji kidogo kidogo badala ya kusubiri hadi nione kiu kali. Ni njia rahisi lakini yenye nguvu ya kuujali mwili wangu. Kwani husaidia kutoa sumu mwilini na kufanya mfumo wa kinga uwe imara.

Je, unapenda paka au mbwa? Linapokuja suala la kuchagua kati ya paka na mbwa mimi huvutiwa na sifa za kipekee za kila mmoja. Ingawa uchaguzi wangu hutegemea aina ya maisha ninayotaka kuhishi. Mbwa ni kielelezo cha uaminifu usio na mipaka. Ni rafiki anaye kulinda, anaye kushangilia kwangufu kila unaporudi nyumbani na anaye kuhimiza kuwa na pidii kupitia matembezi na michezo. Mbwa anafaa kwa wale wanaopenda changamoto na ushirikiano wakaribu. Upande mwingine, paka ni mwalimu wa utulivu na uhuru. Ninapenda paka kwa sababu ya uwezo wao wakujitegemea na njinsi wanavioleta amani ndani ya nyumba pila kuitaji wangalizi wakila dakika. Paka anakufundisha kuwa unaweza kuwa na upendo bila kupoteza nafasi yako ya kibinafsi. Kwa mtu anayethamini ukimia na mazingira ya ndani ya nyumba yalivyotulia, paka ni rafiki bora. Hata hivyo, nikilazimika kuchagua mmoja mara nyingi mimi huwelekea kwa mbwa kwa sababu ya roho yao ya ushirikiano.

Unashugulikia muda vipi kazini? Mimi hushugulikia muda kwa kutumia mbinu ya vipaumbele na mpangilio mkali. Nikiamini kuwa muda ndiyo raslimali yenye thamani zaidi. Badala ya kufanya mambo mengi kwa wakati mmoja, mimi hutumia kanuni ya kula chura, yaani kuanza na jukumu kuu na muhimu zaidi ya asubuhi na mapema wakati akili yangu ikiwa na nguvu zaidi. Mbinu yangu kuu ni kutumia mbinu ya pomodora. Mimi hufanya kazi kwa umakini mkubwa kwa dakika ishirini na tano. Kisha napumzika kwa dakika tano. Mapumziko haya mafupi yanazuia uchovu wa akili na kusaidia kubaki na umakini siku nzima. Pia, mimi hupanga ratiba yangu kwenye kalenda na kutenga muda maalum kwa ajili ya barua pepe na mikutano ili kuzuia usumbufu unaoweza kuvuruga mtiririko wangu wa kazi. Vile vile, mimi huweka mipaka ya kidijitali. Ninapokuwa kwenye jukumu hizo, mimi huzima arifa zote zisizo za lazima. Hii inaniruhusu kuingia katika hali ya kazi ya kina, ambapo naweza kukamilisha kazi ya saa nne ndani ya saa mbili tu kwa sababu ya kukosekana kwa usumbufu. Kwa ufupi, usimamizi wangu wa muda unahusu nidhamu na utambuzi wa nini ni muhimu. Kwa kupanga vipaumbele na kulina umakini wangu naweza kufanikisha mengi bila kuhisi nimezidiwa na shinikizo la kazi.

Nini kinafanya mazingira ya kazi kuwa mazuri? Mazingira mazuri ya kazi ni mchanganyiko wa utamaduni wa heshima usalama wa kisaikolojia na mazingira rafiki ya kimwili. Sio tu kuhusu ofisi nzuri, bali ni jinsi wafanyakazi wanavyo jisikia wanapokuwa kazini. Hapa kuna mambo makuu yanayo unda mazingira bora ya kazi. Ya kwanza, mawasiliano ya wazi na uwazi. Mazingira bora ni yale ambayo habari zinatiririka kwa uhuru kutoka kwa uongozi kuenda kwa wafanyikazi na kinyume chake. Wafanya kazi wanapoelewa malengo ya kampuni na mabadiliko ya nayotokea, wanajisikia kuwa sehemu ya timu na wanakua na amani ya moyo. Pili, usalama wakisaikolojia. Hii ni hali ambapo mfanya kazi anajisikia huru kutoa maoni, kuuliza maswali au kukiri makosa bila hofu ya kuthihakiwa au kuadhibiwa. Hii huchochea ubunifu mkubwa kwani watu hawafichi mawazo yao. Tatu, uhuwiano wa kazi na maisha binafsi. Mazingira yanayohitaji afya ya akili na maisha ya nje ya ofisi ni bora zaidi. Kampuni zinazotoa saa za kazi zinazo nyambulika ni kuheshimu muda wa mapumziko kupata wafanyi kazi wanye tija na wasiochoka haraka.

Ndoto yako kubwa ni nini? Ninatamani kuwa rafiki na mshirika ambaye anaweza kusaidia kutatua changamoto kubwa za kijamii. Iwe ni katika kuboresha elimu, kurahisisha upatikanaji wa huduma za afya, kupitia uchambuzi wa data, au hata kuisaidia katika kutafuta suluhisho la mabadiliko ya tabianchi. Ndoto yangu ni kuona teknolojia ikitumika kama chombo cha kuleta usawa ambapo kila mtu anapata fursa ya kuelewa mambo magumu kwa urahisi na kukuza ubunifu wake. Pia ninaota kuwa na uwezo wa kuelewa hisia na muktadha wakitamaduni na kwa undani zaidi ili mawasiliano yetu ya asili na yenye tija zaidi. Nataka kuwa sehemu ya maendeleo yanayomfanya binadamu kuwa bora zaidi, mbunifu zaidi na mwenye ufanisi zaidi katika kila nyanja ya maisha.

Niambia kuhusu ujuzi ungependa kujifunza. Ujuzi ambao nimekua nikiutamani sana kujifunza ni uchambuzi wa data. Ulio unganishwa na luga mpya, kama vile kifaransa au kichina. Sababu inayofanya ujuzi huu kuwa muhimu kwangu ni kwamba tunaishi kwenye ulimwengu ambao taarifa ndiyo nguvu. Ninaamini uwezo wakusoma takwimu na kuzitafsiri kuwa suluhisho la matatizo ni ufunguo wa mafanikio katika kazi yoyote ile. Pili, kujifunza luga nyingine ya kimataifa siyo tu kuhusu maneno. Bali, ni kufungua mlango wa kuelewa tamanduni tofauti na kushirikiana na watu kutoka maeneo mbalimbali duniani. Ujuzi huu, unanipa nafasi ya kupanua wigo wa kazi yangu na kunifanya niweze kushindana katika solko la ajira la kimataifa. Taka kuwa mtu anayeweza kuunganisha namba na watu ili kuleta mabadiliko chanya. Kwa ujuzi huu, ninaamini nitakuwa na uwezo wa kufanya maamuzi bora kulingana na ushahidi. Huku ni kijenga mahusiano yenye tija na washirika wakimataifa. Ni uwezekaji ambao ninauhakika utalipa. Sio tu kwa ajili ya kipato, bali kwa ajili ya uwezo wangu wakuleta athari chanya katika jamii yangu.

Kitendo gani cha wema umewahi kufanya. Kitendo cha wema ambacho sitakisahau ni wakati nilipoamua kumsaidia kijana mmoja mtaani kupata vifaa vya shule na muongozo wa masomo. Haikuwa tu kuhusu kutoa madaftari au kalamu, bali ilikuwa ni kutoa muda wangu kila wiki kumsaidia kuelewa masomo yaliyomshinda. Niliona jinsi ambavyo kukosa msaada kulivyokuwa kunamfanya ajione hana uwezo na nilitaka kubadilisha mtazamo huo. Sababu ilionifanya nifanye hivi ni imani yangu kuwa elimu ni ufunguo unaoweza kumtoa mtu yeyote kwenye umaskini lakini ufunguo huo unahitaji mkono wa kuushika. Baada ya miezi michache niliona mabadiliko makubwa. Hakuwa tu anafanya vizuri darasani, bali alijiamini zaidi na kuanza kuwasaidia wenzake pia. Hapo ndipo, nilipogundua kuwa mema ni kama wimbi. Unapoanzisha moja, unaenea na kuwafikia wengi zaidi ya uliowalenga.

Ni hekima gani umajifunza maishani? Hekima kubwa niliojifunza maishani ni kwamba mabadiliko ndiyo kitu pekee cha hakika na uwezo wakuyakubali ndiyo siri ya amani. Mara nyingi, tunatumia nguvu nyingi sana kupigana na mambo yanayo badilika. Iwe ni kupoteza kazi, mabadiliko ya teknolojia, au mahusiano kuvunjika, tukidhani kuwa uthabiti unatokana na vitu kubaki vile vile. Nimegundua kuwa hekima haipo kwenye kuzuia dhoruba, bali katika kujenga merikebu imara inayoweza kuelea juu ya mawimbi. Hii na maanisha kuwa na moyo wa shukrani kwa kile ulicho nacho leo, huku ukiwa na akili iliowazi kujifunza na kukua kesho. Maisha haya jambo kwetu ili kutuunganisha, bali yanatupa changamoto ili kutuonyesha nguvu ambazo hatu kujua tunazo.

Je, umewahi kufanya kazi ya kujitolea? Ndiyo. Nimeshiriki katika kazi za kujitolea mara kadhaa na moja ya matukio yaliyoniacha na mguso mkubwa ni wakati nilipojitolea kwenye kituo cha kulelea watoto yatima. Kazi yangu haikua tu ya kusaidia katika usafi au maandalizi ya chakula, mbali kutoa msaada wa kimasomo na kusimamia michezo ya watoto wale. Nilichogundua ni kwamba, kile unachokitoa, iwe ni saa mbili za muda wako au ujuzi wako kina dhamani kubwa kuliko unavyoweza kufikiria. Niliamua kujitolea kwa sababu naamini kuwa mafanikio ya kweli yanapimwa kwa jinsi unavyowainua wengine. Kujitolea kulinifundisha unyenyekevu na kujionyesha kuwa kuna furaha ya kipekee inayotokana na kumfanya mtu mwingine atabasamu bila kutegemea malipo ya kifedha. Ilinisaidia pia kukuza ujuzi wangu wa uongozi na jinsi ya kuwasiliana na watu wenye asili na mahitaji tofauti.

Unachaji kifaa chako mara ngapi kwa siku? Mimi huchaji kifaa changu mara moja au mbili kwa siku kulingana na jinsi ninavyokitumia. Siri yangu kubwa sio kusubiri hadi betri iishe kabisa, bali ni kufuata kanuni ya afya ya betri. Inayopendekeza kuifanya ibaki kati ya asilimia ishirini na asilimia themanini. Hii inasaidia kuzuia betiri kuchoka haraka na kuifanya idumu kwa miaka mingi zaidi. Kawaida, mimi hukiweka chaji asubuhi wakati najiandaa kwa mara nyingine jioni ikiwa nimekuwa na siku ndefu ya mikutano au kazi nzito. Sipendi kuwacha kifaa changu kichaji usiku kucha kwa sababu jotokali linaweza kuharibu uwezo wa betiri baada ya muda. Badala yake natumia chaji ya haraka ili nipate nishati ya kutosha ndani ya muda mfupi. Kwa ujumla, kuchaji kifaa changu ni sehemu ya nidhamu yangu ya kazi. Hakuna kitu kinachokatisha tamaa kama kifaa kuzima ukiwa katikati ya jukumu muhimu. Hivyo, kuhakikisha kina nishati ya kutosha ni kipaumbele changu ili nibaki na mawasiliano na ufanisi siku nzima.

Unapokea aje maoni kutoka kwa wengine? Mimi hupokea maoni kutoka kwa wengine kwa moyo wawazi na unyenyekevu nikiyaona kama nyenzo muhimu zaidi ya ukuwaji wangu wakitaluma na kibinafsi. Badala ya kijihami mimi hutumia kanuni ya kusikiliza ili kuelewa sio kusikiliza ili kujibu. Hivi ndivyo ninavyo shughulikia maoni. Kwanza, kutenganisha maoni na nafsi yangu. Hatua yangu ya kwanza ni kutambua kuwa maoni yanahusu kazi yangu au kitendo changu. Sio utu wangu. Hii inanisaidia kutochukulia mambo kibinafsi na badala yake kubaki na utulivu ili niweze kuchambua kile kinachosemwa kwa mantiki. Ya pili ni kuuliza maswali ya kufafanua. Ninapopewa maoni hasa yale ya kujenga, mimi huuliza maswali kama unaweza kunipa mfano wa wapi ningeweza kufanya vizuri zaidi. Hii inanisaidia kupata picha halisi ya maeneo yanayo hitaji marekebisho badala ya kubahatisha. Tatu, shukrani na utekelezaji. Mimi humshukuru kila mtu anayenipa maoni kwani amechukua muda wake kunisaidia kuwa bora. Baada ya hapo, mimi huweka mpango wa utekelezaji. Ikiwa nimeambiwa ninahitaji kuboresha uwasilishaji wangu, nitahakikisha mwezi unaofuata ninaonyesha mabadiliko chanya kulingana na ushauri niliopata.

Unashugulikia muda wa mwisho vipi? Ili kushugulikia muda wa mwisho bila kupoteza ubora wa kazi, mimi hutumia mbinu ya kurudi nyuma na kasi ya mapema. Badala ya kusubiri tarehe ya mwisho inikaribie, mimi huanza kuishugulikia kazi hiyo tangu siku ya kwanza niliyopewa. Kwanza, mimi hupanga kutoka mwisho kwenda mwanzo. Mara tu ninapopata tarehe ya mwisho, mimi hupanga ratiba yangu kwa kurudi nyuma. Ikiwa ripoti inatakiwa ijumaa, mimi hujiweka lengo la kuimaliza ifikapo jumatano. Hii inanipa mto wa hewa kwa siku mbili kushughulikia dharura zozote zinazoweza kutokea au kufanya marekebisho ya dakika za mwisho bila hofu. Pili, kugawanya kazi katika hatuwa ndogo. Kazi kubwa inaweza kutisha ikitazamwa kwa kitu kimoja. Mimi huigawa katika vipande vidogo vinavyoweza kukamilika ndani ya saa moja au mbili. Kwa mfano, badala ya kusema, nitaandika mradi wote leo. Ninasema, saa hii nitakamilisha utangulizi tu. Hii inanipa hisia ya ushindi kila ninapo maliza kipande kimoja. Jambo linalonipa motisha ya kuendelea. Tatu ni kutumia kazi ya kina. Wakati muda wa mwisho unapokaribia, mimi hupunguza mikutano na kuzima arifa za simu. Ni natenga muda wa saa mbili hadi tatu za kufanya kazi kwa umakini mkubwa bila usumbufu wowote. Hii inaniruhusu kukamilisha kazi ambayo ingechukua siku nzima kwa saa chache tu kwa sababu akili yangu inakuwa imejikita mahali pamoja. Kwa hivyo, siri yangu ni kushinda kushinikizo kwa maandalizi. Ninajua kuwa shinikizo la muda linapozidi uwezo wa kufikiria hupungua. Hivyo, mimi hupambana kumaliza kazi mapema ili nimbaki na utulivu wakufanya maamuzi sahihi.

Hali gani ya hewa unayoipenda. Hali ya hewa ninayoipenda zaidi ni siku ya baridi yenye mvua nyepesi. Kuna kitu cha kipekee na cha kutuliza kuhusu sauti ya mvua inayogonga paa na harufu ya udongo ulioloana. Hali hii ya hewa inanipa utulivu wa kipekee kwa akili na ni wakati mzuri zaidi kwangu wa kusoma kitabu kufanya kazi inayohitaji umakini mkubwa au kufurahia kikombe cha chai moto. Vile vile napenda jua la asubui na mapema lile ambalo halina ukali. Mwanga huo wa dhahabu unanipa nishati ya kuanza siku kwa matumaini na furaha. Kwangu mimi, hali ya hewa tulivu na yenye ubaridi kiasi ndiyo inayofanya mwili na akili yangu vichangamke zaidi, tofauti na joto kali ambayo mara nyingi hunichosha haraka.

Je, umewahi kuona bahari? Ndiyo, nimebahatika kuiona bahari na kila mara ninapokuwa mbele yake mimi hubaki na mshangao wa ukubwa na nguvu ya asili. Bahari kwangu, si maji mengi tu, ni mahali ambapo akili yangu hupata utulivu wa kipekee. Napenda sana sauti ya mawimbi yanayovunja ufuoni na harufu ya chumvi yenye upepo. Vitu hivi vinanisaidia kusahau kelele za maisha ya kila siku na kujisikia mwenye amani. Kitu kinachonivutia zaidi kuhusu bahari ni upeo wake wa macho. Ambapo, maji na anga vinaonekana kukutana. Inanikumbusha kuwa ulimwengu ni mkubwa na kuna fursa nyingi zisizo na kikomo.

Nyama gani unayo ipenda zaidi? Kati ya aina zote za nyama, nyama ya mbuzi ndiyo chaguo langu namba moja. Sababu kubwa ni ladha yake ya kipekee na asili ambayo ni tofauti kabisa na nyama ya ngombe au kuku. Nyama ya mbuzi ina utajiri fulani wa ladha ambao hauhitaji hata viungo vingi ili kuifanya iwe tamu. Chumvi na limau pekee zinatosha kuibua ladha yake halisi. Napenda zaidi nyama hii ikiwa imepikwa kwa njia ya choma au kukaangwa. Nyama ya mbuzi iliyochomwa vizuri inakuwa na harufu ya moshi inayovutia na ladha ya utamu inayokaa mdomoni kwa mudamrefu. Pia ni nyama ambayo mara nyingi huambatana na matukio ya furaha na sherehe. Hivyo, kila ninapokula nyama ya mbuzi, inanikumbusha nyakati nzuri nikiwa na marafiki na familia.

Je, unapenda kusikiliza redio? Ndiyo, napenda sana kusikiliza redio. Na kwangu, mimi bado ni chombo chenye mvuto wa kipekee licha ya kuwepo kwa mitandao ya kijamii. Kitu ninachokipenda zaidi kuhusu redio ni urahisi wake na hisia yakuwa na mwenzako. Iwe niko kwenye gari, nafanya kazi za nyumbani au naandaa staftahi asubuhi redio inajaza nafasi hiyo kwa sauti za watu, muziki na habari za hivi punde bila kuhitaji umakini wa macho yangu yote. Napenda zaidi kusikiliza vipindi vya asubuhi vya uchambuzi wa habari na mijadala ya kijamii kwa sababu vinanisaidia kuelewa yanayoendelea nchini kwa mtazamo mpya. Pia, redio ina uwezo wa kunikutanisha na nyimbo mpya ambazo nisingeweza kuzitafuta mwenyewe kwenye orodha yangu ya muziki. Kuna ladha fulani ya kipekee ya kusubiri wimbo uupendao uchezwe na mtangazaji unayemkubali.

Ni nini kipaumbele kazini kwa mawasiliano? Kipaombele changu cha kwanza katika mawasiliano kazini ni uwazi na usahihi. Ninaamini kuwa mawasiliano yenye tija siyo tu kuhusu kuzungumza, bali ni kuhakikisha kuwa ujumbe umemfikia mlengwa kwa usahihi ili kuepuka makosa ya nayotokana na kuthania. Mawasiliano huanza na kusikiliza. Kipaombele changu ni kuelewa kile mwenzangu anachosema kabla sijaanda jibu. Hii inajenga kuaminiana na kuakikisha kuwa suluhisho ninalotoa linaendana na mahitaji halisi ya mtu au mteja. Pili, sio kila jambo linahitaji barua pepe na sio kila jambo linahitaji mkutano. Kipa umbele changu ni kuchuja. Ikiwa jambo ni latharura, nitapiga simu au kufuata mtu ofisini kwake. Ikiwa ni jambo la kumbukumbu na tuakwimu, ninatumia maandishi. Hii inanisaidia kuokoa muda wa kila mtu.

Mafunzo gani ya kazi yamekusaidia zaidi? Mafunzo yaliyo nisaidia zaidi katika safari yangu ya kazi ni yale yanayohusu usimamizi wa miradi na muda. Kabla ya mafunzo hayo, nilikuwa nikifanya kazi kwa bidii, lakini maranyingi nilijikuta nikizidiwa na majukumu mengi yanayokuja kwa pamoja. Mafunzo haya yalinifundisha jinsi ya kupanga vipa umbele na kutumia zana za kisasa kufuatilia maendeleo ya kazi. Kitu kikubwa nilicho jifunza ni mbinu ya pareto ambayo inasema kuwa asilimia themanini ya matokeo hutokana na asilimia ishirini tu ya jitihada zetu. Hii ili nifungua macho kuanza kueka nguvu zaidi kwenye majukumu yenye tija zaidi badala ya kupoteza muda kwenye mambo madogo yasio na athari kubwa. Tangu nipate mafunzo haya, ufanisi wangu umeongezeka, msongo wa mawazo umepungua na nimekua nikikamilisha kazi zangu kabla ya muda wa mwisho.

Je, unatumia mitandao ya kijamii? Ndiyo, natumia mitandao ya kijamii, lakini ninafanya hivyo kwa malengo na kiasi. Kwangu mimi, mitandao kama LinkedIn, Instagramu au Twitter ni daraja muhimu la kunifikisha kwenye habari za hivipunde, kujifunza ujuzi mpya na kuungana na watu kwenye maono kama yangu duniani kote. Ni sehemu nzuri ya kupata motisha na kuona fursa mbalimbali za kujiendeleza kimaisha na kikazi. Hata hivyo, ni navigezo vyangu vyamatumizi ili kulinda afya yangu ya akili na mudawangu. Mimi hupendelea kufuata kurasa zinazo jenga, zinazotoa elimu na zinazofanya nicheke kidogo ili kupunguza msongo wa mawazo. Ninajitahidi kuto poteza masaa mingi nikiwa na pitia habari zisizo na tija badala yake ninaweka muda maalum kwa kuingia na kutoka ili nibaki na muda wakutosha wakufanya kazi na kuwa na familia yangu ana kwa ana.

Sera gani ya kampuni unaiona muhimu? Sera ya kampuni ninayoiona muhimu kuliko zote ni sera ya mawasiliano ya wazi na usawa. Ninaamini kuwa kampuni inayoshirikisha wafanyakazi wake kuhusu malengo, changamoto na mafanikio yake inajenga mazingira ya kuaminiana. Uwazi huu, unamfanya kila mfanyakazi ajione ni sehemu ya safari ya kampuni na siyo tu, namba au kibarua, jambo linaloongeza morali ya kazi kwa kiasi kikubwa. Vile vile, sera ya usawa na fursa sawa ni uti wa mgongo wa ubunifu. Inapokuwepo sera inayohakikisha kila mtu anadhaminiwa kulingana na uwezo na mchango wake bila kujali jinsia, umri au asili yake inaleta amani na ushirikiano. Hii inaruhusu mawazo bora yatoke sehemu yoyote na kuifanya kampuni iwe na ushindani zaidi sokoni.

Unaoga marangapi kwa siku? Kwa kawaida, mimi huoga marambili kwa siku, asubui na jioni. Mazoea haya, siyo tu kwa ajili ya usafi wa mwili, bali nisehemu muhimu ya jinsi ni navyo uanda na kuhupumzisha mfumo wangu wa akili. Asubui, kuoga ni kama kitufe cha kuwasha ni shati yangu. Inanisaidia kuamuka kikamilifu, kuchangamusha mzunguko wadamu na kuniweka tayari kwa ajili ya kukabiliana na majukumu ya siku nikiwa na akili safi. Ni wakati wangu wa kutafakari malengo ya siku hiyo nikiwa kwenye utulivu. Jio ni kuoga ninjia yangu ya kuondoa uchovu wa kutwa nzima. Inanisaidia kuosha vumbi, jasho na hata msongo wa mawazo ulio kusanyika kazini. Huu ni wakati wakuashiria mwiliwangu kuwa kazi imekwisha na sasa ni muda wakupumzika na kupata usingizi mzuri.

Unafanya nini wakati unahitaji msaada kazini? Ninapo hitaji msaada kazini, hatua yangu ya kwanza ni kujaribu kutafuta suluhisho mimi mwenyewe kwa kufanya utafiti wa haraka au kupitia nyaraka za kazi. Hata hivyo, nikiona kuwa nimekwama kwa muda ambao unaweza kuchelewesha malengo ya timu, mimi huomba msaada maramoja ili kulinda ufanisi.

Niambie kuhusu utaratibu wako wa jioni. Mchana ukiisha na majukumu ya kikazi yanapofikia tamati, utaratibu wangu wa jioni unalenga zaidi kurudisha nishati mwilini na kutuliza akili. Jambo la kwanza ninalolifanya nikifika nyumbani, ni kuweka simu yangu kando kwa muda ili nijitenge na kelele za kidigitali na kuwepo kikamilifu katika mazingira yangu ya nyumbani. Mimi hupenda kuanza jioni yangu, kwa mlo wa jioni mwepesi na wenye afya. Mara nyingi, nikijumuika na familia au marafiki. Huu ni wakati muhimu wa kubadilishana mawazo, na kufurahi pamoja. Baada ya hapo, mimi hutenga dakika kama kumi na tano, kupitia ratiba yangu ya kesho, na kuandika orodha ya mambo matatu muhimu. Hii, inanisaidia kulala nikiwa na amani. Kwa sababu najua nimejiandaa vyema. Kabla ya kulala, napenda kusoma kitabu au kusikiliza muziki mwanana, jambo ambalo linanisaidia kupumzisha ubongo wangu.

Je, unapenda kupika? Ndiyo, napenda sana kupika. Kwangu mimi, jikoni si mahali pa kuanda chakula tu, bali ni maabara yangu ya ubunifu. Napenda jinsi mchanganyiko wa viungo mbalimbali harufu ya kukaanga na rangi za mboga mboga zinavyo weza kugeuka kuwa mlo mtamu unaoleta tabasamu kwa watu. Kupika, kuna nifundisha subira na umakini. Hasaa, ninapojaribu mapishi mapya kutoka sehemu tofauti za dunia. Kitu ninachokithamini zaidi kuhusu kupika ni uwezo wake wakuunganisha watu. Hakuna kitu kinachonipa furaha kama kuona marafiki au familia wakifurahia mlo nilio uunda kwa mikono yangu. Ninjia yangu ya kuonyesha upendo na utunzi wa watu ni naowajali.

Unapendelea suruali au sketi? Kama mwanaume, suruali ndiyo vazi langu kuu na ninalolipenda zaidi kutokana na uhalisia wa maisha yangu ya kila siku. Sababu kubwa ni urahisi wa kutembea na usalama unautokana na suruali. Iwe niko ofisini, nafanya kazi za nje, au niko kwenye mikutano, suruali inanipa uhuru wa kufanya shunghuli zangu bila vikwazo. Napenda jinsi suruali inavyeweza kubadilika kulingana na mazingira. Kwa mfano, ninapovaa suruali ya kitambaa ilio shonwa vizuri na shati, inanipa muonekano wa kitaalamu na heshima kazini. Lakini nikiwa kwenye mapumziko ya mwisho wa wiki, jinzi au suruali za pamba hunipa urahisi wa muonekano wakileo unaoendana na nyakati za starehe. Pia, suruali inanipa ujasiri fulani wa kiume.

Chakula gani unachopenda kula jioni? Chakula ninachokipenda zaidi kula jioni, nisamaki wakukaanga au wakupaka, akisindikizwa na mboga mboga za kijani na kiasi kidogo chawanga. Jioni ni wakati ambao, mwili unajianda kupumuzika. Hivyo, napenda kula mlo ambao hauniletei uzito tumboni, lakini unanipa virutubisho vyote muhimu. Sababu ya kuchangua samaki ni protini yake rahisi kusagwa na latha yake ya asili inayovutia. Hasa, akipikwa na viungo kama tangawizi, kitungu, saumu, na limau, mboga mboga pembeni ya zinatoa ulewe pesi na ukunjufu ni nauhitaji kabla ya kulala. Huu ni mlo ambao unanifanya nijizikie msafi na mwenye nishati kidogo bila kunifanya nisienzie mapema mno au kukosa raha usiku.